Ndiyo, napenda maua sana. Maua yana uzuri wa kipekee, unaofanya mtu ajisikie vizuri, kisaikolojia na kihisia. Yanapendezesha mazingira iwe ni nyumbani ofisini au sehemu za ibada na kuleta ali ya amani na matumaini. Napenda maua kwa sababu pia yana ujumbe mzuri, yanaweza kuonyesha upendo, shukrani, pole au pongezi bila maneno mengi. Mauwa yenye rangi tulivu na harufu ya kupendeza hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa nidhamu na mipango mizuri. Kwanza napanga kazi zangu kulingana na kipaumbele nikianza nazilizo na muda mfupi wa mwisho nagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kukamilisha bila msongo. Pia najitahidi kuanza mapema kadri inavyowezekana kuepuka kuahirisha na kujitenga na vitu vinavyo poteza muda kama vile changamoto huwa nawasiliana mapema hili kutafuta suruhisho. Kwa kufanya hivyo ninaweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora nzuri.

Kama mtu binafsi, napenda na ninao imani na kampuni kadhaa za teknolojia zinazo fanya kazi kwa ubora ubunifu na uwazi. Kwa mdano, Apple inajulikana kwa bidhaa za ubora usalama mzuri wa data na uzoefu mzuri kwa mtumiaji. Tesla, ingawa si kampuni. Tu ni mfano mzuri wa ubunifu wa teknolojia ya magari ya umeme na uhifadi wa nishati. Kwa ujumla, ninapenda kampuni zinazo weka usalama wa watumiaji, uwazi, ubunifu, wendelevu na hadhari chanya kijamii mbele.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kupumzisha mawazo na pia kufurahia mazingira. Kuendesha baisikeli hunisaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu za mwili na kunipa muda wa kutafakari nikiwa njiani. Pia ni njia ya rafiki kwa mazingira na ya gharama nafuu ya kusafiri umbali mfupi.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya huanza kwa kuwapokea kwa mikono mkunjufu na tabasamu ili wajisikie wakaribishwa kisha uwakilisha timu, shirika na utamaduni wake kwa ufupi lakini kwa uwazi wakielewa majukumu yao na ni nani wa kusalimiana naye kwa msaada. Pia huwa nawapa mwongozo wa mazoezi ya mwanzo au kuwapa rasilimali muhimu na huwakikisha wanapata muda wa kuuliza maswali atimae kuwashauri na kuwatia moyo kujenga mahusiano mazuri na wenzake ili waweze kuanza kazi kwa uhakika na ari.

Mimi napendelea mfumo wa simu unaurahisi kutumia salama na unaprogramu nyingi ya kufanya kila kitu, kwa mfano, android, unofanya kazi kwenye simu nyingi tofauti, unatoa uuru na kubinafsisha na programu nyingi. IOS, ni salama sana una muundo safi na wakisasa na unalingana vizuri na vifaa vingine. Kwa ujumla, napendelea mfumo unaoweza kusaidia kila siku kutoa usalama wa data na kurahisisha kuendana na teknolojia nyingine.

Ninapata habari zangu kutoka vyanzo mbalimbali vya kuaminika vilivyo patikana mtandaoni. Huko wa ubali, mchapisho ya vyombo vya habari vinavyo enziwa na vyombo rasmi vya taifa. Hii hunijumuisha taarifa za serikali, mashirika makubwa ya habari na tovuti za kuaminika zinazo toa taarifa za kisayansi, kisiasa, kijamii na kiuchumi. Mara nyingi huwa namunganisha habari hizo kwa pamoja ili kukupata jibu sahihi kamili na kuaminika. Pia naweza kutumia vyombo ama vyanzo vya moja kwa moja au viputisho vya ripoti zinazo aminika kwa utafiti na takwimu.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu na mazingira ya asili. Bustani maeneo yenye miti karibu na mto au ziwa hunipa amani ya mawazo na nafasi ya kutafakari. Pia napenda kutembea kwenye mitaa iliyo tulivu hasaa jioni au asubuhi nikifurahia hewa safi na mandhari. Kutembea kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya na kunipa muda wa kujipanga kiakili.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa hisia ya utulivu na ni nzuri kunywa asubuhi au jioni huku nikipumzika au kufikiria mambo. Pia napenda kujaribu haina mbalimbali za chai. Kama chai ya asili, chai yenye viungo au chai ya rangi tofauti. Kahawa pia ni nzuri lakini napendelea ile yenye ladha nyepesi na yenye arufu nzuri kuliko ile yenye nguvu sana.

Chumba changu chakulala ni ndogo kidogo Lakini utulivu na yenye mipangilio nzuri Kuta zake ni nyeupe kidogo zinafanya chumba kiwe angavu na cha kupumzika Nina kitanda kizuri kilicho na mabedi laini na blanketi za rangi nyepesi kinachofaa kwa usingizi nzuri Kuna kabati la nguo lililopanga vizuri na paa lina taa ya kupendeza inayotoa mwangaza wakutosha bila kuiangalia usingizi Pia, kuna meza ndogo ya kusomea na kiti ambapo ninaweza kusoma au kutumia simu. Ninapenda vyombo na mipango kwa namna inavyofanya chumba kikiwa cha amani, kilicho safi na kilicho rahisi kujisikia vizuri ndani yake.

Najikinga na jua kali kwa taratibu mbalimbali ili kulinda ngozi na afya kwa ujumla. Moja, kuvaa nguo zinazofunika mwili nzuri kama shati zenye mikono mirefu na suruali au sketi ndefu. Kuvaa kofia na miwani ya jua, kofia huzuia kichwa au uso na miwani ya jua inalinda macho. Kutumia krimu, maalumu ya kutosha kulinda ngozi dhidi ya jua, kuepuka jua la moja kwa moja kati ya saa nne asubuhi na saa kumi jioni, hasa kwenye wakati wa joto kali zaidi, kunywa maji ya kutosha, kusaidia mwili kuwa na unyevu na kuzuia jasho kupita kiasi.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa furaha na mshikamano. Hii ni jinsi ninavyofanya. Kushangilia kwa pamoja na wachezaji na wafuasi hata kwa maneno rahisi kama pongezi au salamu za furaha. Kushiriki kwenye sherehe ndogo au hafla kama timu inaposherehekea ushindi au mafanikio maalumu. Kuchapisha au kushiriki habari za mafanikio kwenye mtandao ya kijamii kuonyesha kuwa unajivunia timu yako. Kujitolea au kusaidia kwa njia ya ndogo kama kuunga mkono timu, kifedha au kutembelea mashindano au kuhamasisha wachezaji Kwa kifupi ni kuungana na wengine kwenye furaha na mshikamano na pia kuonyesha shukrani kwa juhudi za timu.

Napenda kuvaa nguo rahisi na starehe kama tisheti na suruali fupi au nguo za mtindo zenye rangi mzuri zinazofaa kwa hurefu wangu kidogo nguo izo zinanisaidia kupata hewa nzuri na pia hainifinyi wala kunikaza wakati nafanya siuguli zangu za kila siku.

Nina wasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia mbalimbali Ili kuhakikisha kazi inaenda vizuri kama vile mazungumzo ya haina kwa hana Hii husaidia kuelewa haraka asaa tunapo itaji suluhisho la papo hapo simu kwa maswala ya haraka au pale mtu hayupo karibu ujumbe mfupi kwa taarifa fupi ratiba au kumbusho barua pepe kwa mawasiliano rasmi ripoti au maagizo ya kazi mkutano ya kikazi kujadili mpango, changamoto na maendeleo ya kazi.

Ningependa kuwa na uwezo ufautao ili nijiboreshe binafsi na kikazi. Uongozi bora, kuongoza wengine kama hekima na mfano mzuri, mawasiliano yenye ustawishi, hueleza mawazo kwa uwazi na kuwashawishi wengine kwa njia chanya, kutatua matatizo kwa haraka, kufanya maamuzi sahihi hata katika mazingira yenye changamoto, usimamizi wa muda, kupanga na kutumia muda kwa ufanisi zaidi. Kujifunza haraka kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mbinu mpya za kazi.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe za familia kama arusi au sikukuu maalum. Napenda sherehe izi kwa sababu uleta furaha umoja na nafasi ya kushirikiana na watu wa karibu. Pia napenda sherehe zenye muziki wa jadi, shakula kizuri na mazungumzo ya furaha kwa sababu unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kuimarisha mausiano.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Nimekua nikifikiria biashara ambayo itatumiza ujuzi nilio nao. Kama huduma za mtandaoni, biashara ndogo ya reja reja au huduma zinazosaidia jamii. Kuanzisha biashara kunanivutia kwa sababu ya uhuru wa kufanya maamuzi kujenga kitu changu mwenyewe na fursa ya kukuza kipato. Hata hivyo, ningependa kufanya maandalizi mazuri kwanza kama kupata mteja, kujifunza masoko na kupanga mpango wa biashara ili biashara iwe endelevu na yenye mafanikio.

Kuhusu filamu, ningesema napenda sana Interstellar. Ni filamu inayo husu safari ya hanga za mbali kuenda kutafuta makaazi mapya kwa ajili ya binadamu. Inasisimua sana kwa sababu inaonyesha jinsi upendo wa baba kwa watoto wake anavyo uwezo kumfanya asafiri mbali sana. Ata kupitia mashimo ya ajabu uko angani. Pia kuna maroboti wajanja sana humo ndani wambao wanasaidia sana safari hiyo ni filamu inayo kufanya ufikirie sana kuhusu ulimwengu wetu.

Ndio, naupenda sana muziki wa jadi. Unakitu cha kipekee sana kwa sababu hubeba historia, utamaduni na roho ya jamii fulani. Tofauti za muziki wa kisasa unaotumia kompyuta nyingi muziki wa jadi unategemea hala asilia na sauti za watu. Kitu kinachofanya uwe na ladha ya kipekee Ivi ni baadhi ya vitu vinavyo nivutia kwenye muziki wa jadi. Hala asilia. Napenda sauti za hala kama zeze, kora, miramba au ngoma. Kila chombo kina sauti yake asili inayokutoa sehemu moja na kukupeleka kwingine hadithi nyimbo nyingi za jadi sio kwa ajili ya kucheza tu Huwa zinasisimulia hadithi za mashujaa mafundisho ya maisha hau sherehe na mavuno midundo. Ile midundo ya ngoma inayodunda kwa mipangilio maalumu ina nguvu ya ajabu ya kuwahangainisha watu Hapa kwetu Afrika mashariki tuna utajiri mkubwa sana wa muziki wa hasili kutoka kwa wagogo na nyimbo zao za zeze hadi muziki wa taarab asili ya kule pwani.

Msimu wa masika una mvuto wa pekee kwa sababu kadhaa uhai na rangi. Kila mahali huwa na rangi ya kijani inayopendeza. Mimea hustawi, maua huchanua na asili unaonekana kuwa na uhai mpya baada ya ukame. Utulivu na sauti sauti ya mvua ikidunda juu ya paa huwa ardhini huleta utulivu wa akili Hali hii inasaidia sana katika kutulia kusoma au kufikiria mambo kwa kina Hali ya hewa hewa inakuwa safi na yenye unyevu bila vumbi wala joto kali la jua. Hii inafanya kazi na mpumziko kuwa na raha zaidi. Matumaini katika jamii zetu, mvua hii ina ishara ya nehema, inamanisha wakulima wanapanda, mifugo inapata maji na kutakuwa na chakula cha kutosha.

Mimi sivai miwani kwa sababu macho yangu bado yanaona vizuri sana na sioni uitaji wa kusaidiwa Ingawa wakati mwengine naona watu wakivaa miwani ya urembo na inapendeza Mimi napendelea kubaki hivi hivi nilivyo bila kitu chochote usoni mwangu Labda siku za mbeleni nikianza kuona maandishi yanakuwa na ukungu ndipo nitafikiria kutafuta miwani ya kusomea Lakini kwa sasa niko vizuri kabisa.

Kabla ya kulala uwa ninautaratibu maalum ambao unanisaidia kutulia na kujiandaa kwa ajili ya mapumziko ya usiku. Kuwanza kabisa, napenda kuwanza kwa kuweka pembeni vifaa vyote vya ki elektroniki kama simu na kompyuta ili kuepuka muanga unauweza kunifanya nikose usingizi. Baada ya hapo, mara nyingi mimi utumia muda wangu kusoma angalao kurasa chache za kitabu kizuri au kuandika mambo machache kwenye diary yangu, kuhusu jinsi siku yangu ilivyo kuenda. Hii ina nisaidia kuondoa mawazo yote ya kazi kichwani na kupata hamani ya moyo Pia sipotezi nafasi ya kupanga malengo yangu madogo ya siku inayo fuata Hili nikiamka asubui niwe tayari nisha juwa nianze na nini Mwisho napenda kukunywa glasi ya maji hao kikombe chachaya Mitishamba isio na sukari kisha nafanya tafakari fupi ya shukrani kwa dakika tano hivi kabla ya kuzama sana kupea usingizi nzito Utaratibu huu unanifanya ni amke asubui nikiwa na nguvu mpya na mchangamfu wa hali waju.

Hapana, kwa kweli mimi sipendelei kuvaa vipuli kabisa. Ingawa naona watu wengi wakivunja kabati na kupendeza sana kwa kuvaa vipuli vya dhahabu, fedha, au, hata vile vya asili vinavyotengenezwa kwa shanga. Mimi binafsi naona sipendezwi na urembo huo kwenye mwili wangu. Napenda kubaki na mwonekano wangu wa asili na wa kawaida bila kuongeza urembo wa namna hiyo masikioni. Kwangu mimi uzuri upo kwenye unyenyekevu wa kutovaa vitu vingi mwilini pia naona kama kuvaa vipuli kunaweza kuniletea usumbufu hasa wakati wa kulala au kufanya kazi zangu za kila siku. Hivyo nimeamua tu kubaki hivi nilivyo.

Kwa kweli, mimi hujitahidi sana kunywa maji mengi kadri inavyowezekana, kwa sababu najua umuhimu wake kwa afya yangu. Kwa kawaida, ninalenga kunywa angalau lita mbili mpaka tatu kwa siku, ambayo ni sawa na glasi, nane hivi au zaidi. Sipendi kusubiri mpaka nihisi kiu, ndipo ninywe maji. Badala yake, huwa nina chupa yangu ya maji karibu yangu muda wote napokuwa kazini au nyumbani. Ili niweze kupiga mafunda madogo madogo mchana kutwa kunywa maji ya kutosha kunasaidia sana kubaki na nguvu kuwa na ngozi nzuri na pia kunafanya akili yangu iwe ni changamfu zaidi inapo ele tokezea majukumu yangu Pia huwa napenda kuanza asubuhi yangu ya kunywa glasi mbili za maji mara ta mara tu baada ya kuamka ili kusafisha mwili kabla ya kuanza kukula kitu kingine chochote Naona kabisa tofauti kubwa siku ambazo si kunywa maji ya kutosha Huwa nahisi uchovu na kichwa kuuma kidogo Hivyo maji ni sehemu muhimu sana ya ratibu ya yangu ya kila siku.

Kitu kikubwa kinachonipa motisha kazini ni hile hali ya kuona matokeo chanya ya kile ninachokifanya. Ninapoweza kukamilisha kazi yangu kwa ubora na kuona kuwa yamenisaidia kutatua tatizo fulani au imearamisha maisha yangu mtu mungine. Iyo inanipa faraja sana na kunisikuma kufanya kazi kwa bidii zaidi siku inayofuata. Pia napata motisha sana ninapojifunza vitu vipya kila siku kazini inakuja na changamoto tofauti. Na kwangu mimi changamoto hizo ni fursa ya kukua na kuongeza ujuzi. Siwezi kusahau mazingira ya ushirikiano kufanya kazi na watu wanaonitia moyo na kunishauri vizuri. Kunanifanya nijisikie kuwa mimi ni sehemu ya timu inayoelekea kwenye mafanikio makubwa. Mwisho ule uwezo wakueka melengo na kuyafikia hunipa msisimko wa pekee Ninapopiga alama ya vema kwenye orodha yangu ya kazi bahada ya kumaliza jukumu gumu najihisi nimeshinda hayo mambo madogo madogo ya ushindi wa kila siku ndio yanayo nifanya niamke kila asubui nikiwa na shauku ya kuendelea kazini.

Ili kujianda vizuri na mkutano, huwa ninafuata utaratibu ambao nani, kikishia kuwa, nitakuwa na ujaziri na kuwaelewa kila kinacho endelea. Hatua yangu ya kwanza kabisa ni kupita agenda ya mkutano. Napenda kujua mapema mada zinazo zungumziwa ili niweze kutafiti na kuwa na oja zenye mashiko badala ya kuenda kuwanza kushangaa mambo mapia uko ndani. Pili, uwa na andaa vifaa na tarifa zote muhimu ikiwa kuna ripoti takuimu hau nyaraka ambazo zinatumika na zisoma kwa makini na kuziweka karibu. Pia mimi hupenda kuandika maswali machache mapema ambavyo ningependa kupata majibu yake wakati wa majidiliano. Hii inanisaidia kuto poteza mwelekeo hata kama mkutano utachukua muda mrefu au kuwa la mfutano ya mawazo. Mwisho, na jiakikisha kuwa nimefika hau nimejiunga na mkutano dakika chache kabla ya muda kuwanza. Hii inanipa muda wa kutulia, kufikiria na kujiweka tayari kisikolojia. Kwangu mimi maandalizi bora ndio siri ya kufanya mkutano huwe na tija badala ya kuwa na sehemu ya kupoteza muda.

Kama ningepata fursa ya kusafiri nchi ambayo ningependa kuitembelea zaidi ni Japani, kuna mambo mengi yanayo nivutia kuhusu nchi hiyo, kuanzia utamaduni wao na wakale hadi teknolojia yao ya kisasa inayopatikana kila kona. Kwanza kabisa navutiwa sana na mchanganyiko wa ajabu kati ya mji mkubwa yenye shuguli nyingi kama Tokyo na sehemu tulivu zenye mahekalu ya zamani na bustani nzuri za asili. Ningependa sasa kuona msimu wa mvua yakichanuka kwani mandhari yake inaoneka na kuwa ya kipekee na yenye amani sana. Pia mimi nishabiki wa nidhamu na ukarimu wa watu wa Japani. Utamaduni wao kuheshimiana na kuzingatia muda nikitu ambacho ningependa kujifunza zaidi nikiwa huko. Bila kusahau chakula chao asilia, ningependa kuonja shushi na mengineyo halisi katika mazingira yake ya asili. Safari hiyo kwangu ingekua sio tu ya kitali, bali pia yakujifunza jinsi nchi inavyoweza kuendelea kiteknolojia huku ikitunza mila na desturi zake kwa umakini mkubwa.

Ndio, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Kwangu mimi, michezo hii sio tu kwa ajili ya kufurahia wakati, bali ni fursa nzuri ya kuchangamsha akili na kufikiria kwa kina kabla ya kuchukua hatua yoyote. Michezo ambayo una usudi zaidi ninachokipenda kwenye michezo hii ni ile hali ya ushindani wa kistaarabu na taji na kutengeneza mbinu za kumshinda mpinzani wako. Inanifundisha kuwa na subira na kutambua kwamba kila uamuzi unaofanya au matokeo yake mbeleni pia kucheza, kucheka michezo ya ubao na marafiki au familia ni njia nzuri sana ya kuimarisha mahusiano na kupiga story huku nikicheza jambo ambalo huleta furaha tele. Vilevile michezo kama bao la kiasili ni kitu ambacho nakienzi sana kwa sababu kinabeba utamaduni wetu wa kinahitaji hesabu za haraka na huwa makini wa hali ya juu. Ni burudani tosha inayoweza kusahaulisha uchovu wa kila siku.

Kuhusu kazi yangu, nina malengo makubwa na ya muda mrefu ambayo nimejipangia ili kuhakikisha naendelea kukuwa nakuwa bora zaidi kila siku. Lengo langu la kwanza na la muhimu zaidi ni kuongeza ujuzi wa maarifa mapya. Katika ulimwengu wa sasa unaobadilika haraka, siwezi kuridhika na kile ninachokijua leo. Napenda kujifunza teknolojia mpya mbinu za kisasa na utendaji na jinsi ya kutumia vifaa vyaku vinavyoweza kurahisisha kazi yangu na kuifanya hivyo ya kiwango cha juu. Lengo la pili ni kuongeza tija na ufanisi. Nataka kufikia hatua ambapo naweza kukamilisha majukumu yangu kwa muda mfupi lakini kwa ubora ule ule au hata zaidi. Hii inamaanisha kuboresha jinsi, inavyopanga muda wangu na kupunguza mambo yanayo, nipotezea umakini, ninapokuwa kazini. Pia ninalengo la kujenga mahusiano bora na watu ninaofanya nao kazi Nataka kuwa na mtu ambaye wengine wanaweza kumtegemea kushirikiana nae na kwa urahisi na anayetoa mchango chanya kwenye timu na amini kuwa mafanikio ya kazi hayatokani na mtu mmoja pekee bali ni matokeo ya ushirikiano mzuri Mwisho ninalengo la kufikia nafasi ya juu ya uongozi siku za mbeleni napenda kujianda ili niweze kuongoza miradi mikubwa na kusaidia wengine kufikia malengo yao. Nataka kuwacha alama kwenye kila jukumu ninalo kabithiwa na kuonekana kama mtu aliyetoa mchango wa maana katika sekta yangu.

Katika maisha yangu ya kila siku, mimi hutumia programu ambazo zinanisaidia kuwa na mpangilio nzuri na kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Programu ambazo ninazitumia mara nyingi ni hizi zifuatavyo. Kwanza kabisa siwezi kukaa bila programu za mawasiliano kama vile whatsapu. Hizi ni muhimu sana kwangu kwa sababu zinafanya niwe karibu na wafanyikazi wenzangu, marafiki wa familia, kutuma ujumbe wa haraka na kuratibu mambo madogo madogo ya kila siku kunategemia sana hizi programu ili kuwakikishe kila mtu yuko kwenye ukurasa moja. Pili, mimi ni mtumiaji mkubwa programu za kupanga majukumu kama vile Google Calendar Napenda sana kuona ratiba yangu ikiwa inajipanga vizuri Hivyo kila asubui naangalia kalenda yangu hili kujua mikutano niliyo nayo na kazi gari ni kipaumbele bila hizi naweza kujikuta nasahau mambo muhimu au nimepoteza mwelekeo wa malengo yangu ya siku vile vile mimi hutumia sana programu za kuhifadi nyaraka na maandishi kama vile Google Drive Hapa ndipo ninapohifadi mawazo yangu, trust me, resimu za kazi na kumbukumbu muhimu ambazo nahitaji kuzipata nikiwa mahali popote kama kutumia simu au kompyuta yangu Mwisho, kwa ajili ya burudani na kupata habari, mara nyingi naingia kwenye programu za habari na ya mitandao ya kijamii kama vile LinkedIn au YouTube. Hii kuja ya kuondolea katika tinsia zangu. Pale ninapopata kujifunza kitu kipya ka njia ya video hau kusikiliza muziki wa utulivu wakati wa kufanya kazi.

Kwa ukweli, mimi ni mpenzi mkubwa wa nyama ya mbuzi. Asaa ile liyo chomwa vizuri au kupikwa kwa namna ya rojo rojo. Inacho kipenda kwenye nyama ya mbuzi ni ile latha yake ya kipekee na harufu inayovutia ambayo huwezi kuipata kwenye nyama nyingine yeyote. Pia naona kuwa nyama yambuzi ni laini na tamu sana ikiandaliwa kwa viyungo vya asili kama tangawizi, saumu na limao kidogo Mara nyingi napenda kulia ili ikiwa nandizi, choma, ugali, hata kachumbari pembeni Jambo ambalo ufanya mlo mzima kuwa wakuridisha sana vile vile, mimi sii umtu wakula nyama kila siku Hivyo ninapopata nafasi ya kula nyama ya mbuzi huwa naifuraiya kwa ukamilifu Kuna wakati pia napenda nyama ya kuku wakienyeji kwa sababu ya latha yake halisi na ugumu wake kiasi ambayo unaitaju utulivu wakati wakula Lakini mbuzi inabaki kuwa chaguolangu namba moja siku zote.

Programu ambayo mimi utumia kila siku ni bila shaka siwezi kupitisha saa kadha bila kuifungua ni whatsappu. Kwangu mimi hii imekua zaidi ya programu tu ya kutumia ujumbe ni kitovu cha mawasiliano yote muhimu kwanzia yale ya kifamilia kijamii hadi yale ya kikazi. Sababu kubwa inayo fanya nitumie kila mara ni urahisi wake wa kuratibu mambo kupitia makundi mbali mbali Naweza kujua kinacho endelea kwenye miradi ya kazi na pia naweza kuwasiliana na ndugu na jamaa walio mbali na urahisi wakutuma picha video au hata kufanya simu za sauti inanisaidia kubaki na uhusiano wa karibu na watu wangu wa muhimu bila kujli umbali uliopo kati yetu mbali na whatsappu programu nyingine nayo tegemea sana kila siku na youtube na penda sana kuitumia kama mchanzo changu cha maarifa na burudani Iwe ni kutafuta mwongozo wa jinsi ya kufanya kitu fulani kusikiliza podcasti ni kiwa safarini au kupata habari za ulimwengu Uwa inanipa kile kinacho nihitaji kwa haraka ni kama darasa langu la kila siku ambalo ninaweza kuibeba mfukoni mwangu vile vile siwezi kusahau gugu kalenda Kila asubuhi lazima nifungue hii kuangalia ratiba yangu ya siku na kuweka vikumbusho vya majukumu yangu inanisaidia sana kutopoteza muda na kuwakikisha kuwa sijasahau miradi yoyote muhimu niliopanga.

Kwa upande mmoja, kuna mambo ya kusisimua kuhusu ujana ambayo ningependa kuyaishi tena, kwa mfano ile nguvu nyingi na uchangamfu wa mwili bila kuwa na maumivu ya hapa na pale, na ule uwezo wa kukaa macho usiku kucha na bado ukaamka asubuhi ukiwa na nguvu tele. Pia ujana ulikuwa na ile hali ya kutokuwa na majukumu mazito ya kimaisha. Ulikuwa na wakati kuota ndoto kubwa kufanya makosa na kujifunza na kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi bila hofu ya kuathiri watu wengi wanao kutegemea. Kurudi wakati ule wa uzoefu nao, sasa labda ningefanya bahadhi ya mambo kwa utofauti zaidi na kutumia fursa ambazo wakati huo sikuziona. Kwa hivyo, kwa upande mwingine napenda sana hatua niliyofikia sasa. Ujana mara nyingi uambatana na hali ya kutojiamini hofu ya nini watu watasema na kutojua matima ya maisha yako itakuwaje. Sasa hivi ninautulivu wa akili nina hekima ilio takana na uzoefu na nimejua mambo gani ni ya muhimu na yapi ya kupuza Kuna uzuri wakipeke katika ukomavu ambapo unajielewa wewe ni nani na unajua dhamana yako Jambo ambalo mara nyingi ukosekana ukiwa kijana mdogo Kwa hiyo kama ningeweza kurudi ujana ningependa kurudi kule kwa hajili ya nguvu ya mwili tu Lakini ningetaka kubaki na hakili na uzoefu nilio nayo sasa Lakini kwa kuwa haiwezekani nimeamua kufuraiya utu uzima wangu nikiwa na shukrani kwa kila hatua niliyopitia Kwani ujana ulikuwa darasa langu na sasa nafaidi matunda ya masomo hayo.

Asubuhi ni wakati muhimu sana kwangu, na kinywaji ni nacho kipenda zaidi kuwanza nacho siku yangu ni kahawa ya moto. Hakuna kitu kinachoni amsha vizuri na kunipa uchangamfu kama harufu nzuri ya kahawa safi liyo andalia vizuri. Napenda kahawa yangu hiwe na lada halisi na nzito. Mara nyingi bila kuweka sukari nyingi au maziwa mengi. Hili niweze kulisikiza ile laada yake ya hasili. Inayamo kwenye kahawa inanisaidia sana kunichangamsha akili na kunifanya nianze kumajukumu yengu ya kazi nikiwana umakini na hali ya juu Nikama kishindo fulanisha nishati kinacho niambia kuwa siku imeanza Hata hivyo kabla ya kunywa kahawa hiyo huwa ni utaratibu wa kuanza na glasi ya maji vugu vugu ye nyelimau kidogo Hii inanisaidia sana kusafisha mwili na kuamusha mfumo wa muengenyo wa chakula bahada ya kulala kwa saa nyingi Padala ya hapo, nipo sasa nafotanisha hile kikombe cha changu cha kahawa uku nikipitia ratiba yangu ya siku Kuna siku nyingine asa wakati wa baridi na weza kubadidisha na kunywa chai ya rangi ye nyetangawizi na mandidisi mchanganyiko huo wa viungo unanipa joto mwilini na kuna nifanya nijisike vizuri sana kohoni na kifuani Lakini kwa hasilimia kubwa ya siku zangu kahawa ndiyo inabaki kuwa rafiki yangu mkuu wa hasubui.

Simu yangu ni kifaa muhimu sana kwangu, na ninatumia zaidi kwa hajili ya mawasiliano ya kazi na kuratibu ratiba zangu. Katika ulimwengu wa sasa, kila kitu kinaenda kwa kasi, ivyo, natumia kupokea na kujibu barua pepe, kusimamia miradi kupitia programu mbalimbali, au kuhakikisha kuwa ni kukaribu na watu ninaofanya nao kazi wakati wowote. Pia naitumia sana simu yangu kwa chanzo cha maarifa badala ya kubeba vitabu vizito mimi usoma vitabu vya elektroniki na makala mbalimbali nikiwa safarini hau ni napopata muda waziada Pia nisehemu yangu muhimu ya kujifunza vitu vipya kwa mvitendo simu nani haisisha kupata habari za ulimwengu kwa haraka bila kuhitaji kukaambele ya televisheni Mwisho, ni natumia kwa hajili ya burudani na kutunza kumbukumbu Napenda kupiga picha za matukio muhimu na maeneo mazuri ya nayo nitembeza na inayo nipendekeza na pia kusikiliza muziki hau podcast ninapofanya mazoezi hau kazi ya nyumbani Kwa wangu mimi simu siyo tu kifaa cha kupiga simu Bali ni ofisi yangu ndogo na maktaba inayo ni tembelea.

Hekima kubwa nilio jifunza maishani ni kwamba, subira na kutosheka, ndio umsingi wa amani wa moyo. Nimegundua kuwa maisha ayaitaji mbio za kila mara kushindana na wengine. Badala yake, unapaswa kushindana nafsi yako ya jana hile uweze kuwa bora zaidi leo. Pia, nimejifunza kuwa makosa ni sehemu ya darasa. Zamani nilikuwa naogopa sana kukosea, lakini sasa najua kuwa hile anguko lini nifunza jambo ambalo mafanikio yana sigweza kunifundisha. Jambo jingine muhimu na kuthamini watu kuliko vitu. Mali zinaweza kupotea lakini mausiano mema na eshima ulio jenga kwa watu ndivyo vitavyo kueka wakati washida. Mwisho, nimelewa kuwa muda andiyo, rasilimali na damani zaidi jinsi unavyo tumia muda wako ndivyo, unavyo amua atima yako Hivyo na jitahidi kuhishi kwa sasa na kutopoteza muda mwingi uzunika kwa yadiyo pita hao kuwa na wasiwasi. Ilipo timiliza kuhusu ya jayo.

Ndio, napenda sana kupika kwangu mimi. Kupika sio tu jukumu la kuandaa chakula. Bali ni haina fulani ya sanaa na tiba ya akili. Badala ya siku ndefu ya kazi kuingia jikoni na kuanza kuchanganya viungo mbalimbali kunanisaidia kutulia na kuondoa msongo wa mawazo. Ninachokipenda zaidi kwenye kupika ni hule uwezo wa kujaribu kujaribu vitu vipya. Napenda kufuata mapishi tofauti kutoka nchi mbalimbali na kuongeza vionjo vya mwenyewe hili kupata ladha ya kipekee Hakuna kitu kinachonipatia furaha kama kuona watu wanao wapenda wakifurahia hiyo mlo ulio andaa kwa upendo hile hali ya kuona tabasamu zao baada ya kuonja chakula kitamu, ndio zawadi kubwa kwangu. Pia kupika kunanifundisha subira na umakini hili upate chakula kizuri huwezi kuharakisha mchakato, unapaswa kufuata hatua kwa hatua kuanzia kukata mboga mpaka kusimamia moto. Hii inanifanya niwe na nidhamu hata katika mambo mengine ya maisha nje ya jikoni.

Ninapokuwa na msongo wa kazi. Jambo la kwanza ninalolifanya ni kusimama na kupumua. Huwa naacha kila kitu kwa dakika chache nafunga macho na kuvuta pumzi ndefu ili kutuliza akili yangu. Isihisha kulemewa na wengi wa majukumu. Pia mimi ni mwamini wa kupanga majukumu kwa ku kipaumbele. Badala ya kuangalia lundo kubwa la kazi, linalonitisha, na inanivunja kazi, hivyo katika vipande vidogo vidogo. Nikimaliza kipande kimoja najipongeza na kuendelea na kengine. Hii inanisaidia kuhisi kuwa nina udhabiti wa hali hiyo badala ya kazi kunidhabiti mimi. Njia nyingine ya haraka inayonisaidia ni kusikiliza muziki au utulivu. Mara nyingi naweka ala za muziki, zinazosaidia umakini na hii inaniondoa kwenye hali ya wasiwasi na kunirudisha kwenye mstari inawezekana napenda pia kutembea kidogo nje ili kupata ewa safi na kubadili mazingira, jambo ambalo hufanya akili yangu ifungue mpya. Mwisho ninajifunza kusema hapana au kuomba msaada ninapoona uwezo wangu umefika mwisho kutambua kuwa mimi ni binadamu na siwezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Ni hekima inayosaidia sana kuepuka kuumia kisaikolojia kwa sababu ya kazi.